Je, umewahi kufuga mnyama? Nimewahi kufuga wanyama wengi sana. Mnyama ambao huwa nampenda kati hawa wanyama ni ng'ombe. Ng'ombe hunisaidia maziwa, nyama, pia hunipa nguzi ambao huwa natumia ama huwa nauza kupata pesa, saa kusaidia jamii yangu.

Niambie kuhusu mnyama wako wakufugwa, au unayetaka kumfuga. Mnyama ambaye nimemfuga ni mnyama anayeitwa paka. Paka ni mnyama ambaye ninampenda sana kwa sababu anaonekana vizuri sana. Tabia zake huwa zinanipendeza sana. Anapo shika panya huwa ninafurahia sana. Paka ni mnyama ninayempenda sana kuliko wanyama wengine wote.

Wazo gani nzuri una kwa siku ya leo? Wazo ni nalo siku ya leo ni kutembelea wasiojiweza katika jamii. Ili ni weze kuwasaidia watakachokila kesho ikiwa nitarehe moja ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita, kutembelea wasiojiweza, kutaeza nisaidia sana, kwasaidia na wao chenye watakachokula na kusherehekea, sheree ya mwaka mpya.

Rangi yako ya kupendezwa ni hipi. Rangi ya kupendeza ni rangi nyekundu. Rangi hii inanifurahisha kwa sababu inaonyesha damu iliomwagika wakati nchi yangu ilikuwa inajipatia uhuru kutokana na wakoroni ambao ni wazungu. Naipenda sana rangi nyekundu.

Che unawafahamu majirani zako mimi nawafahamu majirani zangu saidi kwa sababu ndiyo tunaishi na wao na ndio marafiki wa karibu tunaokaa na wao. Majirani zangu huwa wananisaidia sana wakati wa shida ambapo wao ndiyo wa kwanza kuifahamu shida yangu na kuishughulikia nawapenda sana majirani zangu.

Ni lengo gani la muda mrefu una kazini? Lengo la muda mrefu unao kazini ni kuunda au kutengeneza bidhaa vya hali ya juu. Bidhaa hizi vinaweza saidia wateja wetu wanunue zaidi na zaidi. Wakifanya hivyo kampuni itakuwa imepata faida zaidi.

Niambie kuhusu jinzi ulifyoo sherekea siku yako ya kuzaliwa. Mimi husherekea siku yangu ya kusaliwa kila mwaka. Haswa mwesi wa nane talehe selasini kila mwaka. Mimi huwalika marafiki zangu na majamaa wakaribu na mimi. Sherehe ya kusaliwa ni ya muhimu sana kwa sababu ndiyo siku ilikuja hapa duniani. Huwa napewa sawadi na marafiki zangu pamoja na jamaa wakaribu na mimi. Siku ya kusaliwa keki hukatwa na tunafurahiya pamoja.

Kinywaji gani cha baridi unachopenda? Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni soda. Soda huwa naitumia wakati wa jua kali. Huwa inasaidia kutoa kiu na kufanya mwili kuyeyua kwa njia ambayo ni salama sana. Napenda kinywaji hiki wakati wa baridi.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Mimi huwa natumia kompyuta kuhifadhi data. Data ikiwa imehifadhiwa kwenye kompyuta huwa salama salmin. Kwa kati nimehifadhi data zangu kwenye kompyuta, nikihitaji huwa naenda nafungua kompyuta na kuzitoa kwenye sehemu ambapo nimezihifadhi.

Unashughulikia kazi za dharura vipi. Huwa nashughulikia kazi za dharura kwa kuchukua hatuwa mara moja. Kazi hizi huwa inahitaji suluisho mara hiyo hiyo. Kazi hizi pia huwa zinahitaji watu wenye tajriba ya hali ya juu.